Napenda kuwasiliana na watu kwa njia za moja kwa moja na za kibinafsi ili kuimarisha uhusiano na uwelewano hasa katika maisha yangu yenye familia na kazi. Hii inafaa vizuri kwa mazingira ya Nairobi yenye shughuli mingi. Njia ambazo ni nazipenda ni kama mazungumzo ya ana kwa ana. Mazungumzo ya uso kwa uso wakati wakahawa asubui au michezo na watoto huleta umoja, umoja na hekima za maisha Whatsapp au simu na simu haraka na rahisi kwa marafiki wauzaji wa kahawa na uenda kazi hasa kwa maswala ya kazi barua pepe kwa mawasiliano rasmi kama utafiti wa sheria au mikutano ya kimataifa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanasheria wakimataifa anaye linda mazingira na haki za binadamu Hasa katika mahakama kama ICTY na ICTR Hili kuleta maendelevu huko Kenya na Afrika Hii hujumuisha kufundisha vijana kuhusu sheria za mazingira na kuungana na familia yangu huko syokimau kwa maisha bora nini kitu ambapo inafanya ndoto yangu kuwa muhimu ni kuwa hutoa mchango katika mathlai yangu ya sheria za kimataifa uhifadhi wa mazingira kuhamasisha jamii ya Nairobi kupitia seminar na miradi ya kijami kufikia usawa katika kazi familia na burudani kama ragbi na ngoma za kitamaduni hatua ambazo nazitumia kufikia lengo hili ni kama inanzia na kazi yangu ya sasa ya utafiti ya sheria Ikijimuisha na kushirikiana na wataalamu wakitama kimataifa na kuekeza katika elimu, endelevu Hii itabadilisha maisha yetu kwa hekima na umoja.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto mara kwa mara. Asa asubuhi au njioni ili kupumuzi kupumuzisha misuli na ku kuboresha mzunguko wa damu. Lakini sio kila siku ili ku kuepuka kuhika ngozi. Hii inafaa maisha yangu yasiwe kima yenye mazoezi na kazi. Iki Ikihusu, ikihusu nidhamu na utulivu. Huenda faida ya maji moto ya kuoga ni kuwa inapunguza stress na kuifungua ngozi. Ikisaidia baada ya kucheza ragbiaongoma Inaboresho usigizi na kusaidia kufua ta taka mwilini Ikilingana na hekima naa za maisha za umoja inafaa wakati wa baridi ya Nairobi ikileta furaha kama kahawa asubuhi.

Msimu ninaoupenda zaidi ni wa vuli, karibu oktober ikiisha, hadi januari, na huko Nairobi, wakati maji ya mvua yanapungua na hewa inakuwa na unyevu mzuri unaofaa mazoezi na familia, hii napendekeza kwa sababu inaruhusu kucheza ragbi nje, kusherehekea na ngoma za kitamaduni bila baridi kali. Faida za msimu huu ni kama mazingira yanafaa kwa uhifadhi wa mazingira na maji yanatosha bila mafuriko makubwa. Siku za jua zinafaa kufanya mazoezi na watoto huko Syokimau ikileta furaha na hekima za maisha. Inafaa kazi yangu, utafiti wa sheria kwani nafasi yangu nyingi za nje nafasi zangu nyingi za nje bila ya mvua.

Napenda kutembea maeneo ya karibu na mazingira safi uko syokimau kama bustani za familia au karibu na Nairobi National Park ili kufurahia hewa safi na wanyamapori. Hii inafaa maisha yangu yenye mazoezi familia na uhifadhi wa mazingira. Maeneo ya kila siku ni kama maeneo yenye mimi hutembea kila siku ni kama bustani za siyokimau nafaa kwa kutembea na watoto au mazoezi ya asubuhi kabla ya kahawa. Nairobi National Park huwa natembea nje ikiwa na nafasi, ikiruhusu mtu kuwaona wanyamapori na ku na kufikiria kuhusu sheria za mazingira. Karibu na uhuru Gardens wakati wa wiki kwa mazungumzo na marafiki wa kusikiliza taarabu. Sababu zinazofanya mimi kupenda kutembea mahali huu hapa. Ni kama maeneo haya yanatoa utulivu katika shughuli za Nairobi ya kusaidia afya, umoja wa familia na burudani kama Rugby au ngoma bila hata bila hatari hii inalingana na nidhamu yangu ya kila siku na hekima za maisha.

Ndiyo nimewahi kuenda kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa huko Nairobi, hasa ya yale yanaohusisha ngoma za kitamaduni na uchoraji na uhusiana na mazingira. Hii inafurahisha, kwani ina inaunganisha na maslahi yangu ya muziki, na jadi, na uhifadhi ya mazingira, na pia maonyesho ya kipekee Maonyesho ya wimbi la sanaa nilihurudhia ile ya 22 mwaka wa elfu mbili ishirini na tano Mombasani ikijumuisha ngoma na taarabu zinazo furahisha ya familia safari ya sanaa Nairobi nilitembelea nilitembelea, nilitembelea na marafiki Nikifurahia kazi za nya Nyambura wa waruingi zinazo chora maisha puani Maonyesho ya kiswahili, Makavazi na ya kitaifa huko ukumbi wa Kenya ni ni ilikuwa na burudani ya na hekima za maisha ya kiafrika.

Na nashughulikia wateja kwa nidhamu, uaminifu na mawasiliano ya moja kwa moja. Nikianza na kusikiliza mahitaji yao ya kisheria kama utafiti wa sheria na za mazingira au haki za binadamu. Hii inafanyika kupitia mikutano ya whatsapp au ana kwa ana huko siyokimau. NIkihakikisha kila hatua inafuata taratibu za sheria za Kenya. Hatua za kisheria ni kama kusikiliza na uchambuzi naanza kwa kuelewa swala lao. Kisha nitoe shauri wa awali bila malipo ili kujenga uaminifu. Utafuti na hati. Utafiti na hati. Nifanye utafiti wakina kwenye sheria za kimataifa kama ICTR. Nikawasilisha repoti na marejeo sahihi. Wasilishaji mahakamani na waunga mkono hadi kesi. Nikihakikisha haki zao zinazolindwa kwa muujibu wa katiba.

Napenda paka zaidi kuliko mbwa kwani ni wanyama watulivu na uhuru ambayo hulingana vizuri na maisha yangu hasa kama kwenye kazi familia na mazoezi. Paka hunifurahisha kwa kucheza kimya kimya na watoto bila kelele nyingi. Wakati mbwa anaweza kuwa na nguvu zaidi inayohitaji wakati mwingi. Hii inaweka usawa katika nyumba yetu. Sababu zangu za kupenda paka kuliko mbwa ni ustadi wa kujitegemea. Paka hujidhibiti peke yake, ikifaa wakati wa kusoma sheria au kusikiliza taarabu. Ushirika na watoto. Wanapenda kucheza nao bila kumudu, ikileta furaha na hekima za umoja. Uhifadhi wa mazingira, hupunguza wadudu nyumbani bila kemikali, ikisaidia nidhamu yangu ya plastiki kidogo. Tofauti yake na mbwa ni mbwa ni wazuri kwa ulinzi na mazoezi kama ragbi. Lakini napendelea paka kwa utulivu wa kila siku. Wote wana faida lakini paka inashinda kwa maisha yangu yenye shughuli za Nairobi.

Napenda na naiamini kampuni ya safaricom zaidi katika teknolojia huku Kenya Kwani inatoa huduma, thabiti za simu, mpesa na data zinazolingana na maisha yangu ya kazi na familia huko syokimau Inasaidi utafiti wangu wa sheria na mawasiliano haraka na wateja bila hitilafu hii inafaa vizuri na nidhamu yangu ya kila siku sababu za kuamini ni kama ustahimilivu, huduma zake hazikosi hata wakati wa mvua au shughuli za Nairobi. Uwezekano, mpesa inarahisisha malipo kwa wauzaji, wakahawa na wateja bila plastiki. Kama kampuni yenye faida kubwa, mnamo mwaka wa elfu mbili, ishirini na kumi na ishirini tano, inaendelea kuboresha teknolojia ya kidigitali. Mifano ya matumizi, inatumika kwa WhatsApp na wateja kufuatilia mazoezi na familia na hata kusikiliza taarabu. Inatoa salama inatoa usalama na uraisi katika maisha yenye kazi na ngao.

Ndio, napenda sana kulima bustani ndogo nyumbani. Hasa, mimea ya kahawa maalumu, mboga za asili na maua yanayo furahisha familia. Hii inafaa kwa sababu, inasaidia uifadhi wa mazingira kupunguza plastiki na kutoa mazao safi kwa kahawa asubui. Inalingana vizuri na maisha yangu yenye kazi ya sharia na mazoezi. Mimea niliyoipenda na kuipanda nikama kahawa maalumu Nina mmea mmoja kutoka siokinau ambao hutoa mahindi bora kwa kahawa tamu ya pwani mboga na maua na ulima sukumawiki na nyanya pamoja na watoto ukiwafudisha nidhamu na umoja miti midogo kama mlembule mpya ili kutua kivuli na hewa safi wakati wa kutembea.

Ujuzi nilihitaji kuimarisha zaidi ni uthibiti wa wadudu asilia katika bustani yangu ndogo huko syokimau ili kuepuka kemikali na kuendelea na huifadhi wa mazingira Pia nataka kujifunza mbinu za kumudu udongo bora zaidi kwa mimea kahawa na mboga bila kumudu maji mengi hii itanisaidia kutoa mawazo zaidi na kufundisha watoto nidhamu ya kilimo endelevu.

Naweka, naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuandika urodha fupi na wazi mwanzoni mwanzoni mwa mwezi. Ikijumuhisha kazi tatu kuu za utafiti wa sheria idadi ya wateja na hatua za maendelea ya kibinafsi. Hii inafanyika kwenye daftari au Google Sheets ili kufatilia ki urahisi Nikihakikisha yanalingana na ndoto yangu kuelimesha kuhusu ma zingira na haki za binadamu.

Napenda kununua vitu katika maduka madogo ya karibu huko Syokimau au masoko ya wenyeji ili kusaidia jamii na kupunguza plastiki hasa samadi, samadi, mchanga na mbegu za bustani yangu. Hii inafaa maisha yangu yenye nidhamu ya mazingira na familia bila kusafiri mbali. Maduka ya kila siku yenye ninayotumia ni kama masoko ya Syokimau kwa mboga, kahawa safi, samadi ya asili, nikizungumuza na wauzaji moja kwa moja.

Ndiyo, hasa, napenda kufanya kazi nyumbani, hasa ukieka, ukieka kwa akili kuwa, kunaweza kuwa na watoto wako wadogo, ambao ni ndugu wako, inakuwezesha kufanya kazi na kutafuta pesa, na bado, na bado mda huo, na bado mda huo, unaweza wangalia, unaweza wangalia watoto, ujue wanafanya nini, na nini inaendelea katika maisha yao ya kila siku. Kwa hivyo unaeza kuwajua watoto wako vizuri Pia unaeza angalia mambo yanayo endelea nyumbani Unaeza kuyichunga bustani yako vizuri.

Mnyama ambae nina mpenda ni anaitwa paka. Napenda paka kwa sababu anapenda paka. Na anavyo onekana ni warangi ya samawati. Tabia zake na mwenendo zake ni vipi? Ni mtulivu wakati ni nafanya kazi ya hasumbui, hatusumbuani. Anajua kujishugilisha, ambapo anezatafuta wadudu na kuwaua nyoka wadogo kwenye bustani na kuwaua vitu ambavyo anafanya vya kuchekesha ni anaruka, kuna wakati ambapo anarukaruka na kuanguka vibaya Alafu anaanza kutoa saute za kuchekesha Kwa nini napenda wanyama hawa, wanyama hawa mnyama huyu kama paka hunisaidia hunisaidia wakati hapa ninapocheza naye wakati ndugu zangu wadogo unisaidia kutuliza akili na kupunguza stress.

Wakati nyingi mchana, mimi hupenda kula wali kwa sababu inaweza pikwa kwa aina nyingi na aina tofauti kama biryani na pilau. Ni rahisi kuupika na pia kuichemsha ni rahisi na pia ni chakula nyepesi. Ambapo inafanya mwili kuichukua haraka bila kukufanya kuwa mzembe ama kukushibisha haraka ili uweze kuendelea kufanya kazi yako ya kilasiku.

Napenda kuona maendeleo makubwa katika uhifadhi wa mazingira ya huko syokimau na Nairobi. Kama kupanda miti, billioni 15, na kupunguza plastiki ili kukua jamii endelevu. Pia maendeleo katika elimu ya sheria na za haki za binadamu na fursa za vijana katika kazi za teknolojia na kilimo. Hii itafaa vizuri maisha yetu yenye familia na ngoma za kitamaduni. Maendeleo ya kimazingira ni kama kupanda miti na bustani za jami ili kuongeza mvua na hewa safi ikiruhusu mazoezi zaidi zaidi inje kupunguza taka na plastiki kupitia masoko ya wenyeji ikisaidia uuzaji wadogo na afya ya jamii miradi ya maji safi na nishati na nishati ya kujua ili kupunguza gharama za umeme.

Napenda kutumia programu za kazi na utafiti kama Google Scholar, WhatsApp Business, Google Sheets na Safaricom app mara nyingi zaidi. Kwani zinanisaidia kwa utafiti wa sheria, mawasiliano na wateja kuleta wateja pamoja na kufuatilia malengo ya kila mwezi. Hizi zinalingana vizuri na maisha yangu ya Syokimau yenye kazi, familia na bustani. Programu za kazi ni kama Google Scholar Kwa utafiti wa kina wa kesi za kimataifa kama ICTR na sheria za mazingira. Whatsapp Business mawisiliano ya haraka na wateja au wauzaji wa kahawa bila gharama nyingi.

Nyama ninyoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Hasa iliyopikwa na tangawizi na vitunguu ili ifae kahawa ya asubuhi au baada ya rugby. Hii inafuraisha familia yangu huko syokimau na inatoa nishati bora bila mafuta mengi. Sababu za kupenda mbuzi. Inafaa afya yangu kwa kupunguza nyama nyekundu nyingi ili kuepuka matatizo ya moyo. Inapatikana kwa uraisi katika masoko ya Syokimau ikiwasaidia wauzaji wa karibu Inalingana na ngoma za kitamaduni na hekima za maisha za umoja wakati wa chakula cha jioni.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kushiriki kahawa asubuhi mazungumzo ya ana kwa ana na micheza ya timu ya rugby ilikukuza umoja na hekima za maisha. Hii inafanyiko kwa siyokimau wa ofisini. Ikihakikisha tunaelewana kuhusu kazi ya sheria na maisha ya kila siku. Njia ninazotumia kujenga uhusiano ni kahawa na mazungumzo tunaonana wiki umoja mara kwa mazungumzo kuhusu kazi ya ufamilia ilikupunguza stress. Michezo na burudani kucheza rugby au ngoma pamoja kuna leta furaha na ushirikiano bila shuguli za ofisi.

Na nahimiza ushirikiano katika timu kwa kushiriki kazi na kutoa pongezi. Kupongezi za moja kwa moja. Pamoja na shughuli za inje kama kucheza ragbi au ngoma ili kukuza umoja na furaha. Hii inafaa vizuri katika kazi yangu ya sheria ambapo tunaelewana kuhusu utafiti wa mazingira na haki za binadamu. Njia za kihisia kushiriki majukumu na wapa kila mtu kazi unayofaa ustadi wake. Kisha tunahadhimisha mafanikiwa pamoja wakati wakahawa mazungumzo wazi, tunazungumza ana kwa ana au whatsapp ili kutoa maoni bila hofu ikijenga uaminifu, shughuli za timu michezo au seminar za wiki moja uko syokimau ikipunguza stress na kuhimarisha mahusiano.

Ndio, napenda sana mauwa. Hasa yale ya rangi nyepesi kama mauwa ya mle mbule au mauwa ya puwane yanayofurahisha busitani yangu huko syokimau Mauwa huniletea utulivu na kumbukumbu za ngoma za kitamaduni ikifaa maisha yangu wa familia na mazoezi. Mauwa ni naipenda ni kama mauwa ya mti ya natuwa rufu mzuri na kivuli wakati wakahawa ya subuhi. Mauwa ya bilingani haya ya nafurahisha watoto na kusaidia wadudu wa dogo bila kimikali Mauwa ya puwane Yanakumbusha taarabu na umoja kijami faida zake ni kama Mauwa yanapunguza stress kutoka kazi ya sheria na kuimarisha uifadhi wa mazingira kwa kupanda zaidi ile hekima ndogo ya maisha inayoleta furaha kila siku.

Napenda kuvaa nguo rahisi za kitamba asili kama jezi nyepesi na shalewa za kitani kwa kazi ya sheria. Na jezi za michezo au nguo za nguo za kitamaduni wakati wa familia au rugby huko Syokimau. Hii inafaa maisha yangu yenye nidhamu, uhifadhi wa mazingira na urahisi bila plastiki nguo za kazi. Jezi nyeupe na shale wa nyeusi, rahisi kwa mikutano na wateja, ikionyesha uaminifu na ustadi wa sheria, kofia ndogo ya kitamaduni unakumbusha umoja wa kiafrika wakati wa utafiti. Pia kuna nguo za kila siku. Jezi za michezo kwa mazoezi au kutembea bustanini nikifurahisha watoto na paka nguo za ngoma, rangi za pwani wakati wa taarabu au burudani za jamii. Nguo hizi uhudumisha afya, jamii na hekima Hekima za maisha bila gharama kubwa au msongo wa Nairobi.

Na napenda kupata starehe kwa kusikiliza taarabu au ngoma za kitamaduni, kucheza na watoto au paka wangu, kutembea buustanini huko syokimau. Hizi huniletea utulivu na kumbukumbu za hekima za maisha bila garama kubwa. Shuguli huwa ninazofanya za starehe ni kama muziki wa jadi, taarabu au bongo wakati wa kahawa jioni na nipunguza stress ya kazi ya sheria. Michezo na familia kucheza ragbi raisi na watoto au kuwapa chakula cha nyama yama mbuzi bustani bustani Kumudu maua au mimea ya kahawa kunaleta furaha na nidhamu ya mazingira.

Jee, ni keke gani ambayo ni huwa naipenda? Napenda keki ya kiutamaduni ya kiswahili inayaito kekitamu au mandazitanu. Tamu, yenye kathi iliyopikwa na tangawizi, uji na nazi. Hasa ile inayopatikano huko siyokimau. Hii ina furaisha kwa radha yake inayofaa asubuhi kwa kusherekea na familia au baada ya ngoma. Aina ni nayoipenda ni kama kekitamu ya pwani, yenye harufu kadhi na tangawizi ikikumbusha tarabu na umoja wa jamii, mandazi au chapatitamu. Rahisi kupika nyumbani na kushiriki na watoto na wafanya kazi, keki ya karoti, kidogo na yenye mboga kutoka bustani yangu ikifaa afya bila sukari nyingi. Wakati mimi hukula hizi keki ni kama mimi huipika au kununua wiki moja mara moja kwa wiki Kwa starehe ya jioni ikileta furaha na nidhamu ya maisha bila kupunguza mazoezi ya ragby Hii ndiyo hekima ndogo ya kufurahia ya maisha ya siokimau.

Napenda kufanya shuguli za pamoja na familia angu kwa siyokimau kama kucheza na watoto, kupika nyama ya mbuzi na kekitamu, hau kusikiliza tarabu wakati wakahao jioni. Hizi zinaleta umoja na furaha katika maisha yetu yenyekazi na mazoezi. Shuguli za kila wiki ni kama kucheza na watoto mchezo raisi kama ngoma za kitamaduni ama au kungilea karibu ikiwafundisha hekima za maisha kupika kwa pamoja nyama ya mbuzi na maua kutoka bustani ikufurahisha paka wetu pia kutembea bustanini kumudu mimea na kusherekea mafanikio madogo ya kazi yangu ya sheria Wakati bora wa kufanya hivi hukua uweka hivi kila wikendi ili kuregesha nguvu bila msongo wa Nairobi ikidumisha nidhamu na afya kwa siku za kazi. Hii ndiyo msingi wa maisha indelevu yetu.

Napenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu chakula hi chakula hii huw huwa na rasili mali nyingi na huwa na huwa na faida mingi kwenye kwenye mwili zetu. Hutusaidia kukua na afya nzuri na njema na pia hutupea nguvu. Wakati chakula ambayo ina mafuta inaeza kuwa tamu lakini lakini ukizoea kuyakula huuleta huleta magonjwa huleta huleta magonjwa. Huleta magonjwa kwa ya mwili, huleta magonjwa ya roho na pia hupea mtu magonjwa ya sukari.Kwa hivyo mimi ninge ninge shauri watu wapende chakule ya nye wazoee na kupenda machakula yenye isio na mafuta.

Napanga kazi zangu kwa kuweka orodha fupi ya kila siku na wiki kwenye Google Sheets nikifuatilia maendeleo na kurekebisha kulingana na wateja au bustani. Hii inahakikisha nidhamu bila kugharimu familia yangu huko syokimau. Taratibu za kazi ni kama asubuhi. Mimi huamka. Kahawa kisha orodha ya kazi kazi tatu kuu za utafiti wa sheria. Mchana mikutano na wateja kupitia whatsapp au ana kwa ana nikijaza report. Jioni kumaliza kazi na kufuatilia malengo ya mwezi kisha starehe na watoto. Vidokezo vya ufanisi hupanga kazi ili ziache wiki mwisho. Nikitumia pongezo na timu kwa ushirikiano. Hii inaeka usawa katika sheria, ragbi na ngoma bila stress.

Kitendo gani cha wema nishaifanya nikijaribu kukumbuka kitendo cha wema ambayo nishaifanya nikafurahia roho ikafurahi siku moja nilikuwa naenda jijini Nairobi kufanya kufanya mambo mbalimbali ambapo nikapatana na watoto wasio na nyumba Watoto wanaoishi kwenye barabara Wakaniambia niwasaidie na chakula pekee yake Nikachukua hawa watoto tukawapeleka pahali penye panauza chakula Tukawalipia chakula chenye watakula hio saa na chajio pia lakini hatukuwapea pesa kwa sababu tunajua wengi wao ukiwapa pesa Hii pesa hutumika kununua mihadarati.

Napenda kuenda madukani asubuhi mapema karibu na saa moja au saa mbili asubuhi wakati masoko ya siokimao ya nafunguka na wauzaji wako tayari na kahawa safi mandazi tamu au samadi ya bustani. Hii inarusu kununua haraka bila msongo na kurudi kwa kazi au familia. Wakati bora wakufanya kazi hii ni asubuhi soko la wenyeji lina mboga safi na nyama ya mbuzi kabla ya jua kukua. Jioni, mapema, ikiwa ni wiki ndefu, ninaenda dakika thelathni tu kwa vitu vichache kama mbegu za maua. Wiki moja mara, kwa unnuuzi kaukubwa ili kupunguza safari. Sababu ya chaguo, hupunguza gharama na plastiki, ikiruhusu mazoezi na starehe bila kugharimu siku mzima. Hii ndiyo nidhamu yangu ya maisha endelevu.

Mara nyingi ya asubuhi mimi hunywa kahawa peke yake, ili kunisaidia kuimarisha mwili, hunisaidia kuamka vizuri, na labda, na labda nile na nyama, nyama ya kuchemshwa. Ile ambapo inawezasaidia mwili wangu baada ya mazoezi kuwa na misuli tinginya.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta husaidia kwa sababu unaandika haraka, unaweza kueleza mawazo yako na pia inasaidia kurahisisha kutoa maneno na huelewa maneno haraka. Ili inakusaidia wakati unapofanya vitu haraka, inasaidia kupanga maneno yako. Ambapo ukitaka kutumia badae utapata inasaidia utapata kompyuta ilikutengenezea vizuri sasa kazi inaeleweka ambapo unaweza saidia hata watu.

Je, huwa unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi mimi hucheza na ndugu yangu mdogo, anayeitwa Joseph. Joseph mara nyingi sisi hucheza labda kwa kompyuta, au vichezo vya ubao, ama tunacheza mpira pamoja kwenye bustani. Hili utuwezesha kukua na uwelewano mzuri, na umoja pamoja, bila kusumbua watu wengine, na pia uniwezesha kumuelewa zaidi.

Napenda kuboresha michakato ya kazi kwa kutumia maoni kutoka wateja na timu. Nikirekebisha orodha za Google Sheets kwa wiki ili kupunguza hatua zisizo za lazima katika utafiti wa sheria. Hii na hii inahakikisha kazi haraka zaidi bila kupoteza ubora. Njia za kuboresha maoni ya wateja. Naomba kila mradi ili kubadilisha ripoti au mawasiliano ya WhatsApp. Vipimo vya wiki, ninaangalia muda wa kila kazi na kuandaa yale yanayochukua mida bila faida ushirika wa timu, tunaadhimisha maboresho madogo kama pongezi wakati wa kahawa matokeo ni kama michakato haya yanapunguza stress kuongeza wateja na kutoa nafasi kwa familia huko Syokimau Ragbi na bustani bila kugharimu afya na au na au mazingira.

Mimi huenda pahali pa ibada mara mbili kwa wiki. Mara ya kwanza mimi huenda siku ya jumanne ambapo ambapo tunajumuika na watu wajumuia yetu ambayo ni ya kanisa ambapo tunapatana pamoja tunaeza kuomba tunaeza kujua tunaweza kuongea na kujua matatizo inayokumba watu wanayeishi karibu na sisi. Pili, tunaenda sasa kwa ibada ya kila wiki ambapo inakuanga jumapili.

Napenda kahawa kwa sababu kahawa huweza kunifanya kuwa imara, kahawa pia husaidia, husaidia akili, husaidia akili kuwa imara asubuhi, huchangamisha mwili na kuniwezesha kufanya kazi yangu kwa ubora na kwa ujuzi wangu wote kwa sababu niko imara nimeamka vizuri, nimekunywa kahawa na ikanichangamsha.

Rangi yangu ya kupendekeza ni ipi? Rangi ambao ninaupenda sana ni rangi ya samawati. Nimeishi kuipenda kutoka nikiwa mtoto. Kwa sababu ya cinema za televisheni nyingi nilikuwa ninayoona nikiwa mtoto yalikuwa tu wanaonyesha. Vitu ambavyo, vitu ambavyo ni vya rangi ya samawati. Nikaanza kuipenda, hadi sahii chumba changu cha kulala, ni cha samawati.

Najihisi vizuri na ujasiri kuhusu wasilisho kwani napenda kushirika maarifa yangu ya sheria za mazingira na haki za binadamu kwa uwazi na mifano rahisi inayoeleweka. Hii inafurahisha kwani inawahamazisha wateja au timu bila stresi ikilingana na maisha yangu ya seki maumandalizi Ninaandaa wasilisho kwa orodha fupi za na picha za bustani na kesi za ICTR ilikuweka umoja nafanya mazoezi mara mbili, mara mbili mbele apaka au familia ilikuepuka kelele za wasiwasi Wakati wa wasilisho napenda kuanza na hadithi ndogo kama kahawa asubuhi huko Nairobi, kisha ninamaliza kwa hatua za vitendo Hii inaleta hekima za maisha na inafraisha wengine kama ngoma za kitamaduni.

Je, unaeka unaeka neno siri salama vipi? Naweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Nambari na alama maalumu na kufanya iwe ndefu angalau tarakimu kumi na mbili bila maneno ya kawaida. Pia nachukua dakika mbili kuandika na kuangalia mara mbili na kuweka kidogo la kila siku ili sikumbukwe kwa urahisi.

Ndiyo ni maweza kusafiri kwa ndege na nilitumia kampuni ya Kenya inayaitwa JKA Nilitoka kutoka jiji na Nairobi hadi jiji na la Mombasa huko pwani Ili kuande kwenye beach na kuupunga hewa safi ya baharini na kuweza kufika huko haraka, upesi bila kutumia wakati mwingi kutoka Nairobi hadi Mombasani ni kama dakika 65 ilihali ukiamwa kutumia basi au gare inawezachukua hadii hadi muda saba ndo ufike huko.

Napenda kutumia sana sana kutumia zana za kidijiti rahisi na thabiti kila siku kama simu ya safaricom, whatsapp business na google sheets ili kufatilia kazi ya sheria, familia na bustani yangu huko siyokimau. Hizi zinafaa maisha yangu bila kumudu teknolojia nyingi. Zana za kazi ni kama WhatsApp business mawasiliano na wateja na timu kuhusu utafiti wa mazingira, Google Scholar, utafiti wa kesi za ICTR na malengo ya kila mwezi, Safaricom app, mpesa kwa ununuzi wa kahawa au samadi bila plastiki.

Natumia, natumia, natumia, natumia, njia ambayo, njia gani, nina utumia kuya usafiri kila siku, njia, ilo ni swali mzuri. Mimi hutumia reli, reli sana kila siku, kutoka, kutoka jijini mwa Nairobi, hadi huku siyokimao. Naitumia, naitumia gari ya moshi naitwa SGR, kampuni na hitwa SGR. Hwa ni shilingi, ni shilingi ya msini kutoka Nairobi, hadi huku siyokimao kila siku.

Mimi hupiga picha mara kwa mara. Kwanza wakati walikizo, wakati ninapotembea mahali mpya ambapo sijatembea ilikuweka kumbu kumbu ambapo itaniwezesha kukumbuka ni vipi nakumbuka nakumbuka nakumbuka pahali hiyo pahali hiyo na ni vipi nilikuwa nakaa wakati huo na nilikuwa nafanya nini huniwezesha kujua.

Nikinyoje nikinywaji gani ninachopenda kunywa asubuhi Nimesema mara nyingi kuwa kinywaji ninayopenda kukunywa asubuhi sana sana huwa ni kahawa ambapo ambapo uweza kunifanya kuwa imara na uchangamsha mwili wangu ili kuweza kufanya majukumu yangu ya hiyo siku bila bila kuwa kuwa na uchovu.

Ndiyo, huwa navaa saa kwa sababu saa huniwezesha kujipatia muda kufanya jambo moja na huniwezesha kuwelea kujua muda wa kufanya jambo hili na huniwezesha kutoka kwa jambo hili hadi jambo hili lingine bila kujisumbua sana kwa sababu nikona saa naeza angalia wakati kwa hivyo najua sasa hivi ni wakati wa kufanya nini na hii masaa ingine ni masaa ya kufanya nini.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni maadili ya umoja, subira na huruma ambayo yanatoka kwa mafundisho ya kidini yananiongoza katika maisha ya kila siku kama kufanya kazi kwa uaminifu na kusaidia jamii. Kanuni za msingi ni kama umoja na familia. Dini inanifundisha kuthamini familia uko Syokimau kupitia sala au kutafakari ikileta amani kama kahawa asubuhi. Subira na hekima inanisaidia kukabiliana na changamoto za kazi ya sheria bila hasira kama kutoa ushauri bila malipo huruma kwa jamii. Kushiriki katika mazingira na kuwasaidia wengine bila kujali dini kama kupanda miti au kugawanya taka Hii inanisaidia kuishi kwa nidhamu katika maisha yenye shughuli za Nairobi ikileta furaha na maendeleo bila migogoro.

Napenda kucheza mchezo wa rugby zaidi, hasa aina rahisi ya wachezaji saba, au kumi kumi na tano kila pande, kwani kwani unaleta. Umoja nidhamu na starehe kwa na timu huko syokimau wao Nairobi. Mchezo ni Leo penda, Rugby Sevens, haraka na ya kufurahisha, ikifaa zoezi mapema asubui kabla ya kahawa, Rugby Fifteens. Inafundisha subira na kushirikiana kama timu ya lioness, lioness ya wanawake michezo na watoto Rugby ni raisi nyumbani li kufundisha hekima za maisha Faida za michazo huu ni kama inapunguza stress ya kazi ya shaleria Inaimareisha familia na jamii na inaandaa matukio makubwa.

Na penda kutumia kompyuta zaidi kwa utafiti wa sheria za mazingira na kesi za kimataifa pamoja na kuandika repoti na kufatilia malengo ya kazi kwenye Google Sheets Hii na nisaidia kazi yangu ya kila siku huku nikidumisha nidhamu bila kumudu programu nyingi matumizi makuu ni kama utafiti Google Scholar kwa marejo sahihi ya sheria za haki za binadamu Repoti Microsoft Word au Google Docs kwa wasilisho na kushiriki na wateja mpangilio Google Calendar na Sheets kwa orotha za kazi na bajeti ya mweza faida za computer ni kama anapunguza muda utafiti na rusu kazi kutoka siyokimau bila safari za ofisi na hacha nafasi kwa familia Hii ndio zanaangu kuu ya kazi ya ndelevo bila.

Ndiyo, naweza kushiriki kumbukumbu mzuri ya wakati nilipokuwa mtoto. Kumbukumbu yangu ya utotoni, ni ile ya kucheza ngoma za kitamaduni na familia huko Nairobi. Wakati wazee walipotufundisha hekima za umoja na subira kupitia hadithi za kila jioni. Iyo ni moja inayo nifurahisha zaidi, kwani ilinifunza kudhamini maisha ya jamii na mazingira kabla ya kazi yangu ya sheria. Kumbu ilikuwa na ilikuwa mchezo, ilikuwa ngoma, kucheza ngoma.Je,? Unakumbuka ni nani alikuwa pamoja nawe? Nakumbuka niilikuwa na na wazazi, ndugu zangu wakubwa na pia wazee. Kumbukumbu zangu za kumbukumbu za kitu ilifanya kumbu kumbu hili kukua la maana, ni kwa sababu, kumbukumbu hizi za furaha ni maalum. Ni maalum; kwa sababu zilikua kumbukumbu za furaha kama ngoma na hadithi, tulicheza na kusikiliza taarabu ikileta umoja na kumbukumbu za kahawa na chai. Michezo na bustani, kucheza rugby rahisi na watoto wa jirani, nikijifunza nidhamu ya kila siku.

Jee, naweza kutumia muda gani kushiriki kutumia simu kila siku, naweza tusema muda wa masama tatu kwa siku. Natumia simu yangu kwa sababu natumia simu yangu kwa mbinu raisi na zenye nidhamu kila siku, ikianza asubuhi kwa kuangalia orodha ya kazi kwenye whatsapp business na google calendar, kisha mawasiliano na wateja kuhusu utafiti wa sheria jioni. Alafu, jioni natu naitumia kusikiliza taarabu na kufuatilia bustani na familia huko siyokimau bila kumudu programu nyingi. Matumizi makuu ni kama asubui WhatsApp kwa wateja na Safaricom app kwa Mpesa kwa ununuzi wa kahawa au samadi. Mchana, Google Scholar kutafiti wa kesi za ICTR na reporti fupi. Jioni, YouTube au mazungumuzo na timu kuhusu rugby au ngomazakita maduni.

Kinachonifanya kufurahia sana kwa sasa ni kuiona familia yangu ikifanya bora Ikiwa na nidhamu, tukiwa na umoja, ambayo inatuwezesha kufanya mambo nyingi maishani mambo haya hufanya mimi kufurahia familia yangu na kupenda kukua nao maishani mwangu wote Kwa sababu kila mtu anabuhere waafya, tunacheza pamoja, tunacheka sana hadi unasahau wakati.

Napenda sera ya uaminifu na uwazi katika kampuni ambapo kila mtu anaeza kutoa maoni bila hofu na ripoti zake za kazi zinashirikiwa wazi. Hili kukuza uaminifu na ushirikiano. Hii inafaza zaidi katika kazi yangu ya sheria kwani inahakikisha wateja wanapata taarifa sahihi kuhusu kesi za mazingira. Sera muhimu ni kama uaminifu. Hakuna siri za kazi. Kila mtu anajua malengo na maendeleo ya timu. Maoniwazi, fomu au mazungumzu ya kila siku yanaruhusu kuboresha huduma bila upendeleo. Hakiza wateja. Sera ya kutuoshauri wa awali bila malipo ilikuwasaidia jamii.

Mchezo mchezo ambao mimi hupenda kuitazama ni mchezo wa mpira haswa kama mwaka huu ambao umeanza kuna ushindano ya world cup ambapo karibu timu zote za duniani zinashikana kujua nani bingwa. Napenda mchezo hii kwa sababu kila inchi hutoa wachezaji wake bora kila mchezaji hujituma hujituma kwa sababu wanajua wanatetetea nchi yao. Na mchezo wa kushangaza ni ulikuwa nchi wa ufaransa wa kicheza dhidi ya Argentina ambapo walikuwa wanapoteza mechi kwa bao mbili bila kitu ambapo mbappw aliweza kukuja kipindi cha pili akafunga bao mbili hata kama walishindwa fainali hilo Ilionyesha kuwa, hiyo ni kujituma na kujituma kwa nchi yako kufanya kila kitu kwenye maoni yako ili kufanya kukua mshindi. Napenda kutazama mchezo huu kwenye bustani wangu, nikinywa kahawa nikisikiliza ngoa. Mara nyingi natazana mchezo hii wikendi, jumamosi na jumapili.

Je, nafanya nini kuweka afya mzuri? Ya kwanza, ya kwanza, kitu cha kwanza ninachofanya, ni kupunguza mafuta kwa chakula. Nikipika chakula ambapo, ambayo, kama nyama, ambayo inamafuta, yake yenyewe, mimi hutumia mafuta hiyo kupika, siongezi mafuta ingine tena. Nafanya mazoezi, maratano kwa wiki, mazoezi ili kufanya misuli yangu kukuwa kubwa, nakula vizuri nakula vizuri naomba nakula vizuri naomba naenda hospitali kila mwezi Ili kuangalia afya yangu Ili kama iko sawa.

Je, ni vipi na shambulia tatuo za kazini? Mimi hushambulia tatuo kazini kwa hatua rahisi zaidi. Nikianza kwa kutambua tatizo kwa wazi, na kisha kushauriana na timu au wateja ili kupata maoni mapema. Hii inanisaidia kufanya maamuzi sahihi bila haraka ikitumia hekima ya suburi kutoka utotoni. Hatuwa za msingi. Tathmini, ninaangalia chanzo cha tatizo. Kama ripoti isiyokamilika au mteja asiyelidhika ushirika na wahamasisha timu kutoa maoni kupitia whatsapp au kahao Kisha tunaamua pamoja. Hatua, ninafanya urodha fupi ya suluhisho na kufuatilia matokeo wiki moja baadaye.

Ndiyo napenda kupiga picha kwa sababu picha picha huwe picha huweza kutumika kama kumbukumbu kumbukumbu ukitembea mahali penye hutembeangi mara nyingi kumbu picha huweza kutumika kama kumbukumbu la ku kukumbuka pahali hapo pahali pamoja kama hapo ni kama thiu stop na naivasha Hapa watu hupiga picha wengi juu ni poi pointi ni pointi iliyo juu katika pointi iliyo juu kabisa katika nchi hii yetu.

Muziki ninausikiliza sana maishani mwangu ni muziki wa bongo kwa sababu huonyesha huonyesha dhamini wa, dhamana ya nchi yetu na nchi zetu za jirani kwa sababu muziki huu huimbwa na huimbwa na kutokea kutoka pande za pwani Kenya na pwani ya Tanzania na hapa kuna wasanii wengi wa kupendeza kama Diamond Platinumz, Bien, Mbosso wanaoweza kuimarisha wimbo huu.

Kitu ambacho unifanya ni cheke mara nyingi kwa mara nyingi ama mara kwa mara ni video za video za TikTok ambapo unapata watu wanafanya vitu vya kuchekesha ili kupata likes, ili kupata engagements, ili kujulikana na watu na mambo hayo uchekesha muno. Hasa kama nina huzuni mimi uenda kuwatch video hizo.

Mimi usherekea mwaka mpya, kwanza tunapika vizuri nyumbani, tunachoma nyama, tunapika vizuri, tunahakikisha kila kitu iko nyumbani Alafu ambapo inapoelekea saa sita wa mwaka mpya, tunatoka inje naku na kusherekea na majirani wetu tuki Tukingoja masaa ya kuingia mwaka mpya ufike, tushukuru mungu.

Kwa kawaida, mimi hulala masaa nane, kutoka saa tatu usiku, hadi saa kumi na moja asubuhi. Ambapo mimi hutumia masaa hii kulala, ili kunikuboresha afya yangu, ili kuweza chakula kuchukuliwa na mwili vizuri bila tatizo, na pia ili kufanya misuli yangu kupumzika, ili siku inayofuata nisiweze kuwa na na uchovu mwingi.

Na kati ya mwanga mkali na mwanga wa kati ni gani unapenda. Mimi upenda muanga wakati kwa sababu inakuezesha kufanya vitu. Inakuezesha kufanya vitu kama kutembea kwa sababu hauadhiriki sana na kinachoendelea. Na pia inakusaidia na kwa kuweka nguvu kwa sababu mwanga mkali humaliza nguvu ya mtu haraka na kuleta uchovu. Sa mwanga wa kati hukua mzuri kwa mazoezi na kwa kufanya kazi. Ambayo naitaji kutoka nje.

Ndio, jamii yangu ambayo ni ya wajaluo, hupenda kula samaki sana. Na kwa sababu samaki yetu hutoka kwa ziwa Victoria, ziwa na ziwa Victoria, ndio ziwa kubwa zaidi nchini mwetu. Mimi hupenda kula samaki kwa sababu ina faida nyingi mwilini na husaidia, na husaidia kuongeza akili ya mtu na kuelewa vitu kutoka kwake. Kwanza ni mzuri kwa mtoto mdogo, kwa mtoto mdogo kwa sababu huwezesha akili akili kuwa imara.

Je, umawahi kulima, ndiyo, nimewahi kulima. Ambapo, nikiwa mashambani, niliweza kulima mti wa avocado na mti wa maembe. Ili, nikiwa mjini, ninahitaji chakula haya, matunda haya, inaniwezesha kuitisha kutoka mashambani, na ninaeza kutumia kwa njia ya gari. Hadi, hadi, ninapoishi. Na pia ukulima wa hizi vitu huniwezesha kuuza kwa hivyo inafaida kwa sababu huleta pesa.

Je, ni kumbukumbu gani ninayo mzuri kutoka utotoni? Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ya kuwatembelea wanyamapori. Kwenye, kwenye, kwenye Nairobi National Park, ambapo niliweza kumwona, niliweza kuona simba kwa mara ya kwanza, nilikuwa tu naona kwa televisheni, nilieza kuona, niliweza kuona chui, niliweza kuona, niliweza kuona wanyama wengine wa pori kama, kama, kama nyati. Niliweza kuona wanyama wengi na niliweza kupatana na watu na kukua na kuona ata wazungu ambao walikuwa wamekuja kutoka nchi mbalimbali kuona wanyama wetu nchini mwetu. Sasa hiyo ilikuwa kumbukumbu mzuri ambayo nakumbuka hadi sasa. Na nilikuwa na familia yangu na wazazi wangu.

Je, napenda kuogelea, ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu nili, kwa sababu kuogelea, nilifunzo, nikiwa angali mchanga, nikiwa nilianza kupata mafundisho yangu kuogelea, nikiwa miaka saba, ambapo nilianza kufunzwa. Kwa hivyo nikapenda maji, siku hizi mimi upenda kuogelea, mimi huenda kuogelea kila wikendi, sana sana, siku ya jumapili after after baada ya ibada, mimi huenda kuogelea vizuri.

Ninapokuwa na furaha nyumbani huwa nafanya nini? Ninapokuwa na furaha kwanza naeza agiza chakula kutoka hoteli ya nje ama naeza uchinja mnyama mmoja ni niliofuga nyumbani ambao hukulika kama mbuzi ama kuku. Ikilingana na watu wangapinwako nyumbani Sasa nilipokuwa na furaha sana sana sisi hutengeneza mlo mzuri Tunatumia pamoja tukitazama filamu kwenye televisheni.

Je nafanya nini kila jioni kabla ya kulala Kabla ya kulala jioni mimi hufanya vitu tatu ku ya kwanza nikula cha jioni na familia tukiongea nijuwe venye familia yangu inaendelea venye vitu zimekuwa venye siku yao imekua Yapili Yapili tunakunywa tuna sali kwa pamoja na kuomba kwa pamoja Tushukuru mungu au mola kwa siku kwa siku aliyo tujalia na tunamuomba atusamehe kwa mambo mabaya tulio yafanya hiyo siku na siku inayofuata aweze kutupea baraka ili kusonga na hiyo siku ya tatu, mimi huenda kuoga na kubadilika ili nieze kupata usingizi mzuri.

Juisi ya matunda ni juisi gani je ni juisi gani ya matunda ninayoipenda ni maembe Kwa sababu unapotengeneza juisi hilo unaeza ikunywa bila kuongeza sukari Kwa sababu kuongeza sukari nyingi huweza kuleta magonjwa kama magonjwa ya kisukari magonjwa ya sukari na pia maembe unaezaikula hivyo na bado ikakua tu Ikakua tamu na inakupea bado hio juisi ya matunda.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia kabisa katika maisha yangu ni mafunzo ya kuwa na subira na maadili. Mambo haya yamenionyesha kuwa na subira, yaani kwa kuwa, naeza peana ushauri wa sheria bila kukasirika, kwa sababu nimepeana ushauri kwa bure.

Jee, unatoa sadaka au michango, mimi hutoa yote. Sadaka mimi hutoa kila jumapili, ninapoenda kanisa. Ninapoenda kanisa kushukuru Mungu kwa wiki, niliokuwa nayo. Na michango, mimi hutoa michango kila mwezi. Kwa sababu kila mwezi, natoa asilimia kumi ya mshahara wangu. Naenda kupeleka kanisa kwa Mungu, kumshukuru tu kwa kuwa na kazi, kwa kuwa na familia, kwa kuwa na kila kitu ninachohitaji kwa sasa.

Ujuzi ambao ningependa kujua kabisa ni ujuzi wa kuimba. Ningependa kuupata na labda. Nikieleza kwanini ningependa kukuwa na ujuzi wa kuimba na kwa sababu ili niweze kujitolea kwa kanisa. Kila siku ya ibada, kila jumapili niweze kuimba, niweze kuongoza kanisa katika kuimba. Nimewahi jaribu hapo awali, lakini sikuwa na muda wa kutosha, nilikuwa naenda kufunzwa kunyorosha sauti kuimba vizuri. Na jinsi ambavyo nitajifunza ni kwa kusikiliza ngoma za taarabu na kujaribu kuimba wanavyo imba. Wakati mzuri wa kuanza ni wakati nitapokuwa na likizo ya mwezi wa disemba.

Na napenda kulea nywele zangu mara wiki moja au wiki mbili hasa wakati wa wikendi huko siyokimau ili kuweka muonekano mzuri na rahisi kwa kazi ya sheria na mazoezi ya rugby Hii inanifaa afya ya ngozi ya kichwa bila kemikali nyingi Wakati bora wa kufanya kazi hii ni wiki moja ikiwa nimecheza rugby najasho ninaleta ili kuzuia kukatika. Wiki mbili, wakati nywele zinafanana na kazi, ninaweka fupi Ninaiweka kuwa fupi na rahisi.

Ndiyo, napenda kujaribu chakula vipya mara kwa mara, hasa vilivyotengenezwa kwa viungo vya asili kutoka bustani yangu, kama nyama ya mbuzi na na tangawizi mpya au kekibtamu ya nanasi Chakula vipya nilivyo penda ni kama nyamachoma ya kuku na maua kutoka syokimao nikifanya mazoeizi ya rugby. Mboga mpya kama sukumawiki na karoti zilizo pikwa na vitunguu. Mandazi tamu yenye iliki na au karanga kidogo kwa starehe ya familia.

Napenda kupata mafunzo ya sheria za mazingira kima taifa zaidi hasa maslahi yanayohusiana na ICTR na ICTY ilikuwa saidi wateja wangu huko syokimau kwa kesi zenye nguvu za uhifadhi wa mazingira na haki za binadamu. Mafunzo ya lazima, sheria za uhifadhi wa mazingira ilikuelewa miradi mipya ya kupanda miti na kupunguza plastiki nairobi. Utafiti wa kidigitali programu kama Google Scholar ili kufanya ripoti za haraka na sahihi ushirikiano wa timu Semina za ushirikiano kama rugby ili kuimarisha mahusiano kazini Faidazake, faidazake ni kama Hii itanipa uwezo wa kutoa huduma bora za sheria ikileta maendeleo kwa jamii na familia bila kugarimu wakati wangoma au kahawa asubu.

Kazi yangu ni muanasheria mstajabu wa sheria za mazingira na haki za binadamu hasa utafiti wakiesi za kimataifa kama ACTR. Kitu nilivyo chagua njia hii ni niweze kusaidia watejao huko siyokimau kupitia reporti, ushauri na semina. Ninafanya kazi kwa nidamu nikitumia whatsapp na google sheets ili kufuatilia malengo ya mwezi bila stress. Jukumu langu, jukumu langu, jukumu langu kazini huu niutafiti, jukumulangu na kitu ambao po napenda kuhusu kazi yangu kabisa Nikuwa utafiti wa sheria za mazingira na haki za mebinadamu na heza kuwasaidia watu wadogo Kukwandika reporti zenye marejeo sahihi na kuwa hamasisha jami kupanda miti kushirikiana na timu kupitia kahawa na rugby ili kukaza umoja changamoto ninazopata ni kuwa, haupati heshima kutoka kwa kila mtu, watu wengine upenda kubeza kitu ambacho ningependa kubadilisha kuhusu kazi yangu ni kuwezesha watu kukua na ujuzi, ujuzi bora kuhusu kazi hii ya sheria Ili, wasikuwa wanakosewa bila kujua, wamekosewa.

Kazi ya nyumbani nanayochukia zaidi ni kuosha vyombo, sufuria na sahani kila baada ya kukula. Kwani inachukua muda mrefo na kunifanya ni kose nafasi ya starehe na familia, au bustani huko syokimau. Sababu zinazofanya nichukie ni kama inapunguza wakati wakucheza na watoto au kusikiliza taarabu. Ni kazi ya kusononeka ambayo hayonyeshi maendeleo kama utafiti wa sheria. Inafanya jasho bila faida kubwa tofauti na rugby ama kupika nyama ya mbuzi suluisho langu ni inapika chakula kidogo cha kila siku na kutumia sani za kitamba za kitamba raisi kuosha na kuosho pamoja na watoto kama mchazo wa umoja huu inaboresha nidhamu na kugharimu furaha ya maisha.

Je, ni sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uadilifu. Uwezo wakusikiliza na kuwatia moyo wengine. Pamoja na ujasiri wa kufanya maamuzi ya haki bila upendeleo. Hizi zinasaidia kukuza umoja na maendeleo kama katika timu yangu ya sheria. Sifa za msingi. Sifa za msingi ni kama uadilifu. Kiongozi anayefuata sheria na maadili bila siri kama katika kazi yangu ya mazingira. Kusikiliza kuwapa wengine nafasi ya kutoa maoni. Ikileta hekima za umoja kama rugby. Kuwatia moyo, kuadhimisha mafanikio madogo ili timu ifanye kazi kwa shauku na nidhamu. Umuhimu kazini, kiongozi mwenye sifa hizi, anafanikisha timu bila migogoro akilingana na maisha yangu huko syokimayu yenye familia na kazi endelevo.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwengine ni kuthamini hatua ndogo za kila siku kwani ndizo zinazobadilisha maisha makubwa bila kugharimu nguvu nyingi. Ushauri wa msingi ni kama nidhamu ndogo, anza siku kwa kahawa ama daka kumi za kutafakari, kisha fanya kazi tatu kuu pekee. Umoja na wengine, shirikiana na timu au familia kama rugby, badala ya kufanya pekee yako. Subira, tatizo lolote linahitaji hatua moja si suluhisho la haraka linayoweza kuharibu zaidi. Kwa nini ni muhimu? Hii inafaa maisha ya Nairobi yenye shuguli Ikileta maendeleo katika kazi familia na mazingira bila stress.

Najihisi vizuri na furaha kuhusu tathmini za kazi, kwa ni zinanipa nafasi ya kuangalia maendeleo yangu katika utafiti wa sheria za mazingira na kurakebisha maitaji bila ya wateja bila stress. Faida za tathmini, zinaonyesha maendelewa madogo kama reporti za kisi za ICTR, ikinifurahisha kama mafanikio ya rugby, zina husu maoni kutoka timu ya na wateja kupitia whatsapp. Ikiboresho huduma kila upendeleo zina hakikisha usawa katika kati ya kazi na familia uko syokimau bila kugarimu wakati jinsi ni navyo tathmini kazi Ninafanya tathmini ya kila mwezi mwishoni Nikianza na horodha fupi kwenye Google Sheets na kuadhimisha hatua ndogo Hii inaleta hekima za subira na umoja katika maisha yenye shuguli za Nairobi.

Najihisi vizuri na furaha kuhusu tathmini za kazi kwani zinanipa na fasi ya kuona maendeleo yangu katika utafiti wa sharia za mazingira na kurekebisha mahitaji ya wateja bila stress. Faida za tathmini kama hizi ni kama zinaonyesha hatua ndogo kama ripoti za kesi, ikinifurahisha kama mafanikio ya ragbi, zinahusu maoni kutoka timu na wateja kupitia whatsappi kiboresha uduma bila mapendelewa. Zina hakikisha usawa wakati ya kazi familia na bustani bila kugharimu wakati.

Na napenda sana sana sanaa ya aina za kitamaduni za kiafrika hasa ngoma za asili uchoraji wa picha unaoonyesha mazingira yana tathmilia zinazofundisha hekima za maisha kama ile za pwani ya Kenya. Hizi zinanifurahisha kwa sababu zinaunganisha utamaduni na maslai yangu ya sheria za mazingira na familia. Sanaa ambao za kupenda, zinavyopendeza sana ni kama ngoma za kitamaduni, kama ohangla na au taarabu. Zinaniletea utulivu wakati wa kahawa baada ya rugby. Uchoraji wa mazingira, picha zinazoonyesha bustani na wanyama pori, zikisaidia kazi yangu ya utafiti. Tamdhilia za umoja hadithi zinazofundisha subira. Subira na huruma kama kumbukumbu zangu za utotoni Wakati wa kufurahia ni kama nahudhuria maonyesho ndogo madukani au kusikiliza wakati wa kufanya bustani ikileta starehe bila gharama kubwa.

Mazingira ya kazi mzuri yanatokana na ushirikiano wazi nafasi ya kusikiliza maoni na starehe rahisi kama kahawa pamoja au mwanga wa asili. Hii inapunguza stress na kuongeza tija kama katika timu yangu ya sheria. Vipengele vikku vya kuhakikisha mazingira ni mazuri ni kama ushirika. Mazumumzo ya ana kwa ana na timu kila wika bila migogoro kama rugby starehe nafasi safi mimea na dakika tano za kupumzika kila saa ile kufikiria wazi uaminifu, malengo ya wazi na pongezi kwa hatua ndogo Ikileta umoja na motisha faida ya kuwa na mazingira mazuri ni kama mazingira haya ya nafanya kazi yangu ya utafiti wa mazingira Wakati wa familia na ngoma bila kugharimu afia au wakati hii ndio hekima ya kazi iendelee.

Ni chakula gani ambayo unapenda kuikula jioni? Napenda kula chakula rahisi cha kiafrika jioni kama nyama ya mbuzi iliyopikwa na tangawizi na vitunguu pamoja na sukuma wiki au ugali kutoka bustani yangu huko Syokimau. Hii inanifaa kwa mazoezi ya rugby na usingizi mzuri bila kugharimu afya. Chakula cha jioni ni kama nyama ya mbuzi iliyochomwa ama kuchemshwa kidogo, ikileta nishati. Ikileta nishati baada ya siku ya kazi mboga za asili, sukuma wiki au mchicha kutoka shamba langu bila kemikali Ugali au wali, chakula kinachofurahisha familia na kutoa utulivu kama taarabu. Sababu la chaguo yangu ni kuwa Chakula hiki kinatosha bila kulemea kina wahamasisha watoto na kinasaidia nidhamu yangu ya mazingira. Hii ndyo hekima ya jioni inayomaliza siku vizuri.

Nashughulikia makosa kazini kwa kumudu makosa yangu mwenyewe kwanza kisha na kushauriana na mtu wa karibu kama mwenzangu wa sheria ili kurekebisha haraka hii inanifundisha nidhamu katika rugby na kuzoea migogoro mikubwa hatua za kwanza ninazochukua ni kama? Kukiri makosa, ninasema samahani na kutoa suluhisho mara moja bila kusubiri kujifunza na bariki kosa kama somo nikifanya orodha ya hatua za kuzuia tena Kuripoti, ninaandika ripoti fupi kwa msimamizi, nikionyesha jinsi nimeirekebisha faida ya mbinu hii, hii inapunguza stress, inaimarisha uaminifu wa timu na inafaa kazi yangu ya utafiti wa mazingira bila kupoteza wakati au ngomo Hekima hii imenifaa tangu internship zangu za kwanza.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa ili kuimarisha utafiti wangu wa sheria za mazingira za kimataifa. Hasaa mikataba ya umoja wa Afrika itanisaida kushirikiana na watalamu wa ulaya na Afrika magharibi wakati wa kazi au safari za utafiti. Sababu ya chaguo langu ni kuwa sheria za mazingira. Moja ni kuwa sheria za mazingira. Kifaransa ni lugha rasmi katika mikutano mingi ya kimataifa kuhusu misitu na maji. Utafiti rahisi, itanifungulia vitabu na ripoti za yunep ambayo ambazo ziko kwa kifaransa. Safari za familia, tutafurahia mazungumzo na marafiki wa pwani wakati wa likizo.

Kinywaji ambacho mimi hupenda kabisa ni kahawa. Kwa sababu naipenda kahawa ni kwa sababu hufanya mtu kuwa imara na pia husaidia mtu. Husaidia mtu kuchangamsha mwili wake. Na wakati huwa naikunywa naikunywa siku tano kwa wiki. Siku za kuenda kazi. Naikunywa asubuhi kabla nitoke kuenda kazi. Aliye nieleza kuhusu kinywaji hiki ni mwanasheria mwenzangu na nikikunywa kinywaji hiki nasikia ni kama mwili yangu imepata nguvu mpya.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani sana ambacho kinanipa nguvu kila siku. Pendekezo la siokimau la kike aliyetabiri wageni weupe. Ambalo ni nalishikilia kwa imara ya hekima za mazingira na familia yangu. Kitu hicho. Pendekezo la siokimau. Ni sanamu ndogo kutoka jiwe la pwani Inayoakisi utabiri wake wa reli na wageni Ingenikumbusha nidhamu ya kazi mahali imewekwa dirishani pamoja na picha za watoto wangu wakicheza ragbi ikiwa ni maombi ya usalama hifadhi, ni naifunga usiku na kuipanguza angavu asubuhi ili siaribike na vumbi Maana yake ni kitu hiki Kinanichochea kujifunza kifaransa kwa utafiti wa sheria za mazingira. Kinawapa watoto somo la historia na kinanisaidia kukabuliana na makosa za kazini kwa subira ni hazina isiyo na bei au ya pesa.

Rafiki wangu wa karibu, jee niwaambie kuhusu rafiki wangu wakaribu? Rafiki wangu wa karibu kwanza anaitwa Victor Mutua. Tuli Tulipatana huku, tulipatana huku, pindi tulivyo tulivyo hamia huku, huku Syokimau wakati mmoja mnamo mwaka wa elfu, elfu mbili, ishirini, ishirini. Elfu mbili, ishi kumi na tano. Mwaka wa elfu mbili, ishirini na tano. Sisi wote tulikuwa rika moja. Atakama tulikuwa tunaanda shule, shule mbali mbali, isiyo isiyo moja. Bado tulikuwa majirani na tulianza kupatana sana. Mambo ambayo tunayofanya pamoja, tunayachunga kuku pamoja. Tunafanya biashara ya kuku ambapo tunawelea kuku. Wakiwa wakubwa tunaeza kuwa, tunaeza kuwa, tunaeza kuwauza. Na ni mtu, ni mtu nina mshukuru sana kukua kwa maisha angu na kitu ambacho kinamfanya awe rafikia wa kweli. Ni huwa, huwa ananishauri na kuniambia ukweli kila saa hanidanganyi ili kunifanya kuwa na furaha Ananiambia ukweli ili niweze kujiendeleza. Ungependa kusema nini kusu rafiki yako? Namdhamini na kumpenda sana.

Napenda mikutano madogo ya kimataifa ya mazingira kama unea huko Nairobi ambapo wataalamu hushirikiana kuhusu uhifadhi wa misitu na maji. Hizi zinanifaa kwa sababu zinaniunganisha utafiti wangu wa sheria na marafiki kutoka Afrika na ulaya. Aina aina za mikutano za kupenda ni kama mikutano ya UNEP. Madogo yenye mazungumzo moja kwa moja kuhusu sera ya mazingira bila burudani nyingi. Ma ya pili ma mawakuso ya Amken. Mawaziri wa Afrika wakijadili hali ya hewa ikinipa nafasi ya kuuliza maswali. Semina za ndani, huko syokimau au mapwani pamoja na familia ili wasikie hekima za asili. Faida ya mikutano hizi ni kuwa mikutano haya yanafundisha kifaransa vizuri, yanapunguza makosa kazini kwa kushauriana na yanafurahisha kama ragbi ya timu. Hii ndiyo njia yangu ya kujenga mitandao bila kupoteza wakati wa bustani au au nyama jioni.

Je? Unapenda kusafiri kwa na ramani au GPS? Napenda kusafiri kwa ramani za kawaida za karatasi kuliko GPS hasa wakati wa safari za utafiti au familia huko Syokimau na pwani ramani inanipa fursa ya kufikiria na kujifunza maeneo mapya kama ile ya Syokimau karibu na reli sababu za ramani; moja ni kujitegemea haitegemei simu inayoweza kuisha betri au kuwa na mtandao dhaifu wakati wa kusafari za mazingira. Kumbukumbu, inanifundisha njia za zamani kama ile ya Syokimau hadi Nairobi, ikinisaidia na hekima ya asili, furaha na familia, watoto wanapenda kuona alama za bustani au mlima, ikifanya safari iwe somo. Sawa na gps, sawa na gps, niko sawa na gps nitatumia gps wakati wa mikutano makubwa kama yunea lakini ramani ndio rafiki yangu wa kila siku ili kuepuka makosa na kuungana na mazingira.